Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima ni nyinyuzie maji leo. Jua imekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo. Zi imeiva. Naomba ni pande, pia maua mengine ili bustani iwe nzuri zaidi, shugli hii ni burudani yangu bora.